Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa kutumia njia mbali mbali kulingana na aina ya tarifa na hali liopo. Kwa mawasiliano ya haraka au maswala ya kila siku kazi ni, mara nyingi tunatumia mazungumzo ya ana kwa ana au ujumbe mfupi kupitia simu na programu za mawasiliano kama vila whatsapp au barua pepe za kikazi. Njia hizi hunisaidia kutuota tarifa kwa wakati na kuhakikisha kila mtu yupo kwenye mstari mmoja.

Jukumu ninalopenda zaidi nilile, linalonipa nafasi ya kushirikiana na wengine na kuona matokea ya moja kwa moja ya juhudi zangu. Napenda sana majukumu yanayohusiana kupanga kazi, kutatua machangamoto na kusaidia kuhakisha mambo yanaenda kwa mpangilio mzuri. Kwenye jukumu hili, najihisi na na mchango wa ukweli, kwa timu na kwa malengo ya jumla ya kazi. Kinachofanya nilipende sana jikumu hili, ni furusa ya kujifunza na kukua. Kila siku kuna changamoto mpya zinazohitaji ma, mawazo mapya na ubunifu, Jambo linalofanya nisiwe na mazoea ya kuchoka. Pia ninapofanikiwa kutatua tatizo naku au kuboresha m mmh, mchakato fulani nahisi kuzi, kuridhika na kujiamini zaidi katika kazi yangu.

Kwa ujumla, napenda kununua vitu vinavyoniletia matumizi ya muda mrefu na kunirahisishia maisha kila siku. Kwanza kabisa, napendelea kununua vyakula na mahitaji ya nyumbani, hasa vitu vinavyonisaidia kuweka mpangilio na usafi. Napenda kununua bidhaa bora hata kama ni ghali kidogo. Mradi nijue tu zitadumu na zitakuwa na manufaa kwa muda mrefu. Napenda kununua nguo na viatu lakini huwa nachagua kwa umakini. Sipendi kununua kwa msukumo na penda kuchagua vitu vinavyolingana na mtindo wangu na vinavyoweza kuvaliwa katika mazingira tofauti. Kwangu, sio swala la wingi bali ubora na faraja na kufanya ununuzi wa aina hii nahisi nimeridhika zaidi kwa sababu najua nimefanya uamuzi mzuri.

Ndiyo, napenda kuimba. Kwa mimi, kuimba ni njia nzuri ya kujisikia furaha na kuondoa msongo wa mawazo. Wakati ninaimba, huwa ninajisikia ninaingia katika hali ya utulivu na mara nyingi kuleta hisia nzuri ndani ya moyo. Sio lazima niwe na sauti ya kitaalamu. Kwa mimi, umuhimu ni furaha na kujisikia vizuri. Pia kuimba kunanisaidia kuonyesha hisia zangu kwa njia ya kipekee. Kuna nyimbo ambazo zinanifanya nikumbuke kumbukumbu nzuri au kunipa motisha wakati wa kukata tamaa. Hata hivyo, kuimba sio tu burudani, bali ni njia ya kujiunga na hisia zangu na pia kuungana na wengine kwa njia ya muziki.

Mwezi ninaopenda zaidi ni disemba kwa sababu nyingi disemba huwa mwezi wa furaha na matumaini Kwanza ni kipindi cha likizo na mapumziko ambapo watu wengi wanakua na muda wa kupumzika na kuwa karibu na familia Hii nafanya moyo wangu ujisikie tulivu na kuwa na hamu ya kusherehekea Pili disemba ni mwezi wa kuangalia nyuma na kutathmini mwaka uliokwenda Napenda kupanga malengo mapya na kujiandaa kwa mwaka unaokuja Hii hutuwa motisha na hamasa ya kuendelea kufanya vizuri Pia wakati wa disema mara nyiki kuna shughuli za kijamii, tamasha na sherehe ndogo ndogo zinazofanya mazingira yawe na furaha na msisimuko.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu kuna mambo mengi ya dhamani niliyo yapoteza au kuyasahau kwa kuwa nilikuwa mdogo. Ujana ni kipindi ambacho maisha yanaonekana rahisi na bila wasiwasi mkubwa. Napenda sana kumbu kumbu za kucheza, kucheka kwa uhuru, na kuwa na muda mwingi wa kujifunza bila shinikizo kubwa. Ingawa wakati huo sikuelewa kabisa dhamani ya mambo fulani, sasa nikiwa mzima ninaona ni kipindi kizuri sana na ambacho ningependa kukirudia.

Ninapenda wanyama wa aina mbali mbali, lakini hasa wanyama walokua na tabia ya upendo, uaminifu na unyenyekevu. Kwa mfano, napenda sana mbwa kwa sababu ni wanyama ambao wanaonyesha uaminifu mkubwa kwa binadamu. Mbwa wanaweza kuwa wachezaji wa familia, wakiwa wanyenyekevu na mara nyingi huwa wanakufurahia bila masharti. Pia napenda jinsi wanavyoweza kuonyesha hisia zao kwa maneno, machache au hata kwa muonekano tu. Na hilo linalifanya nijisikie furaha.

Ninasoma habari mtandaoni kwa njia mbali mbali, lakini napendelea kutumia vyanzo vinavyoaminika na vilivyo na taarifa zilizokaguliwa vizuri. Kwanza, napenda kusoma habari kutoka kwa tuvuti za vyombo vya habari maarufu kama vile Nation, Standard, Citizen na Tuko. Kwa sababu mara nyingi wanahariri na wanachunguza habari kabla ya kuzipileka kwa uma. Kina nipa uhakika kwamba taarifa ninazo pata ni sahihi na zinatoka kwa chanzo chenye uaminifu Pia napenda kusoma habari kutoka kwa tovuti za kimataifa kama BBC au Aljazera Hasa pale napoitaji uelewa wa matukio ya dunia au habari za kimataifa.

Napendelea kula mboga mbali mbali, lakini mboga niliopendelea zaidi ni sukumawiki. Sukumawiki ni mboga ambayo ina ladha nzuri, ni rahisi kuandaa na pia ni yenye lishe nyingi. Napenda jinsi inavyoweza kupikwa kwa njia tofauti. Iwe ni kwa kukaangwa, kidogo na mafuta, au kwa kupikwa na mchuzi wa nazi, au hata kuingizwa kwenye wali au mahindi. Kwa sababu ya urahisi wake, mara nyingi napenda kuitumia kama sehemu ya chakula ya kila siku.

Kazi ni nayothamini zaidi ni kazi ya walimu. Walimu wana mchango mkubwa sana katika jamii kwa sababu wao ndio wanaeka msingi wa elimu kwa watoto na vijana. Bila walimu, ingekuwa vigumu kwa watoto kujifunza kusoma, kuandika na kuelewa mambo muhimu ya maisha. Walimu pia wanaweza kuhamasisha wanafunzi kuwa na ndoto ya kujituma ili kufikia malengo yao. Hii ni kazi yenye thamani kubwa kwa sababu inaathiri kizazi kizima na inachangia maendeleo ya nchi kwa ujumla.

Sherehe nayopenda zaidi ni krismasi. Napenda krismasi kwa sababu ni kipindi cha furaha, upendo na kuungana na familia na marafiki. Wakati wa krismasi, watu wengi hupata muda wa kupumzika kutoka kwenye shughuli za kila siku na kutumia muda pamoja na wapendwa wao. Hali hii hunifanya nijisikie amani na furaha ya kweli. Pia napenda krismasi kwa sababu ni ya desturi zake nzuri. Kama kubadilishana zawadi, kula chakula cha pamoja na kusaidiana. Ni wakati ambao watu wengi hukumbuka kuwajali wengine Hasa wale wanaohitaji msaada Hii hunikumbusha umuhimu wa wema na mshikamano katika jamii.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na usimamizi wa muda. Kupitia mafunzo ya mawasiliano, nilijifunza jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima na wenzangu, wakubwa kazini na hata wateja. Mafunzo haya yaliniisaidia kuelewa umuhimu wa kusikiliza kwa makini, kutoa maoni na kwa njia chanya na kuepuka kuteolewana kazini. Tangu nipate mafunzo hayo nimeona mahusiano ya kikazi yameimarika na kazi zinafanyi zinafanyika kwa ushirikiano mzuri zaidi.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuweka mawasiliano wazi na heshima mbele. Kwanza kabisa, ninahitaji kusikiliza mawazo na maoni ya wenzangu bila kuyapuuza. Kwa sababu ninaamini kila mtu ananchangwa kutoa. Kusikiliza hunisaidia kuelewa mtazamo tofauti na kujenga uaminifu ndani ya timu. Pia napenda kugawana majukumu kwa haki na kulingana na uwezo wa kila timu. Na hakikisha kila mtu anaelewa majukumu lake na malengo ya kazi ili kuepuka mukanganyiko. Wakati kuna changamoto na au kutoelewana, napendelea kuzungumza kwa utulivu na kutafuta suluhisho kwa pamoja badala ya kulaumiana.

Wikiendi kwangu, huwa ni wakati wa kupumzika na kujianda kwa wiki ijayo, lakini pia napenda kufanya mambo ya kufurahisha kidogo kwa kawada. Jumamosi huwa napenda kwanza siku kwa taratibu za kawada ya kama kusoma, kupika chakula kitamu, au kufanya shuguli za nyumbani kama kusafisha kidogo au kupanga nguo. Baada ya hapo, mara nyingi napenda kuenda mahali tulivu kama bustani au kafe karibu na nyumba ili kupumzika na kufurahia muda wa utulivu. Wakati mwingine, pia napenda kunywa kahawa na marafiki au familia, kwani hii ni njia nzuri ya kuzungumza kucheka na kuondoa msongo wa kazi wa wiki nzima. Jumapili huwa ni siku ya kupumzika zaidi na kufanya mambo ya kujitunza. Mara nyingi napenda kuangalia sinema au kusoma vitabu, zenye hadithi nzuri au kupiga simu na watu wa karibu. Pia napenda kupanga ratiba ya wiki ijayo ili niwe tayari na nipange vipaumbele vyangu. Hii husaidia sana kuepuka msongomano wa mawazo na kufanya kazi kwa ufanisi siku za kazi. Kawaida, mambo ya kawaida ninaofanya wikiendi ni kuchukua muda wa kupumzika, kula chakula kizuri, na kuwa na mazungumzo mazuri na watu wa karibu. Maranyingi napenda kuwa na watu ninaojisikia vizuri ni kama familia na marafiki wa karibu. Kwani, wananipa hisia ya amani na furaha. Kupanga mahitaji napendelea wikiendi ambazo ni mchanganyiko wa kupumzika na kufanya mambo ya kawaida. Sio shughuli nyingi sana. Napenda kuwa na muda wakutosha wakupumizika ili niwe na nguvu za kuanza wiki mpya kwa moyo safi na msukumo.

Natumia muda wangu wa bure kwa njia tofauti kulingina na hali ya siku. Lakini kwa ujumla, napenda kutumia muda huo kufanya mambo ya nayo nisaidia kupumzika na kujiboresha. Kwanza maranyingi napenda kusoma vitabu au makala mtandaoni. Hasa zile zinazo husiana na masomo, maendeleo binafsi au hadithi za kufurahisha. Kusoma kuna nisaidia kupanua uwelewa wangu na kunifanya nijisike utulivu.

Ndiyo, na nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa na nilifurahia sana uzoefu huo. Nilipoenda kwa mara ya kwanza, nilishangazwa na uzuri wa kazi mbalimbali za sanaa, picha, michoro na kazi za uchoraji ambazo zilikuwa na ubunifu mkubwa. Nilipata fursa wa kuona jinsi wasanii wanavyoweza kuonyesha hisia, historia na ujumbe kwa njia ya picha ya na rangi. Hilo lilinifanya nihisi kama nimeingia katika dunia tofauti ambayo inaonesha ndoto na mawazo ya wasanii.

Mchezo wa olimpiki ninaopenda zaidi ni mbio za masafa ya kati na marefu. Hasa mbio za 1500 meters na 5000 meters. Napenda mchezo huu kwa sababu unahitaji nguvu, uvumilivu na mbinu za kusimamia kasi kwa muda mrefu. Ni mchezo ambao unaonyesha jinsi mwili wa binadamu unavyoweza kustahimili changamoto na jinsi. Mchezaja anavyoweza kuthibiti nguvu zake ili kuweza kushinda kwa muda mwafaka. Pia mbio hizi zinakuwa na za kusisimua sana kwa sababu mara nyingi ushindani huwa karibu na mwisho na mchezaji inapobadilisha kasi kwa wakati mmoja huleta msisimko mkubwa kwa watazamaji Nakummuka mchezo wa olimpiki niliofurahia kutazama ni wakati wambio za 5000 meters ambapo mchezaji mmoja alieza kuruka mbele kwa kasi ya kushangaza na kumaliza kwa nafasi ya juu Hii ilinionyesha jinsi mbio hizo zinavyoeza kuwa za kusisimua na jinsi mchezaji anavyoeza kubadili mwelekeo wa ushindani kwa mbio mmoja tu. Pia nilifurahia kuona jinsi wachezaji wanavyopambana na uchovu na bado wanaeza kuendelea na kuenyesha kiwango bora. Mchezaji wa olimpiki niliyependa zaidi ni Eliud Kipchoge. Nampenda kwa sababu ni mfano wa uvumilivu nithamu na ujasiri. Ana uwezo wa kushindana kwa kiwango cha juu na mara nyingi anaonyesha uthabiti na utulivu hata wakati wa ushinikizo Nilivutiwa na jinsi anavyoza kuthibiti kasi yake na kuleta mikakati ya ushindi Jambo ambalo linaonisha ujuzi mkubwa na wa mbio na za masafa marefu Wakati wa mchezo za olimpiki nahisi msisimuko mkubwa na wafahari kwa sababu ni kipindi ambacho dunia inakutena kuona talanta na juhudi za wachezaji kutoka inchi mbali mbali Napenda kuona jinsi watu wanavyoweza kufanikiwa kwa bidii yao na jinsi mchezo unavyoweza kuleta umoja wa watu Kwa ujumla mchezo wa olimpiki unanipa hisia ya matumaini furaha na hamasa ya kufanya vizuri katika maisha yangu.

Kwa kawaida, nalala masaa saa moja hadi saa mbili kwa usiku. Hii ni kwa sababu najisikia nikiwa nimepata usingizi wa kutosha, nikiwa na nguvu na za kufanya kazi siku nzima bila kuchoka sana. Kwa kawaida, nalala mapema kidogo ili niwe na muda kupumzika na pia kuamuka kwa nguvu asubuhi. Nikiwa nalala masaa haya, na hisi ya akili yangu inapata nafasi ya kupumzika vizuri na mwili unapata wakati wa kujirekebisha baada ya shughuli za usi za siku. Hii pia hunisaidia kunifanya niwe na mtulivu na mwenye umakini siku inayofuata Lakini pia najua kwamba kuna siku ambapo na pata usingizi wa chini au zaidi hasa ikiwa nimekuwa na shughuli nyingi au nikiwa na msongo wa mawazo Kwa ujumula napendela kulala masaa saa moja hadi saa mbili kwa sababu ndiyo ki wango kinachonipa nguvu na afya nzuri.

Ndio, nafuata matukio ya kimataifa kwa sababu yananiweka katika uweleo na kile inachoendelea duniani na kunisaidia kuona jinsi matukio hayo yanavyoweza kuathiri maisha ya watu kwa ujumla. Kwa mfano, napenda kufuatilia habari za siasa, uchumi, mabadiliko ya tabia, nchi, na maendeleo ya kiteknolojia. Kwani ni mambo ambayo yanaathiri inchi zote na kwa njia moja au nyingine. Kuangailia matukio haya kunanisaidia kujua mambo mapya na pia kunanifanya niwe na mtazamo mpana wa dunia.

Na shugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kwa busara na kuweka vipaombile. Ili niweza kumaliza kazi kwa wakati bila kuwa na haraka au msongo wa mawazo. Kwanza, napanga orotha ya kazi ya ambazo zinahitaji kufanywa na kuzipanga kwa umuhimu. Kazi muhimu nazenye tarehe ya mwisho, kali, huwa zinapewa vipaombile cha kwanza. Ili nisije nikashindwa kuzimaliza kwa wakati.

Kinywaji nachokipenda zaidi ni chai ya rangi. Napenda chai kwa sababu inalatha nzuri, inaniwasha hisia ya faraja na mara nyingi inanifanya nihisi nimepumzika. Chai pia hua na harufu nzuri ambayo inanifanya nijisikie vizuri tu mara napokunywa. Kwa upande mwingine, chai pia ni kinywaji ambacho watu wengi wanakipenda na kinachotumika katika mila na tamaduni nyingi. Hivyo ninaisi ni sehemu za ya maisha ya kila siku. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokunywa chai vizuri ilikuwa asubuhi. Baada ya kuamka na kabla ya kwanza shughuli za siku Kinywaji hiki kuwa kinanifanya niwe na macho zaidi na pia kunipa nguvu kidogo wa kuanza hii siku Pia maranyingi napenda kunywa chai wakati wa jioni pamoja na marafiki na familia Kwani ni wakati wa kuzungumza na kufurahia pamoja Nilijifunza kuhusu chai kwa njia ya familia yangu Kwani nyumbani mara nyingi tunakunywa chai na nani sehemu za utamaduni wetu wazazi na watu wazee walinifundisha jinsi ya kuandaa chai na kwanini ni muhimu kuifanya kwa upendo na uvumilivu Hii ilinifanya niwe niipende zaidi chai na hata kujaribu kuanda chai kwa njia yangu mwenyewe baada kunywa chai nahisi mwenye furaha na utulivu Pia mara nyingi nahisi nimepata nishati kidogo na nitaweza kuendelea na kazi yangu kwa makini zaidi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujijenga ujuzi na umahiri mkubwa katika taaluma yangu. Hadi niweze kuwa kiongozi au mtaalamu anayeaminika katika sekta langu. Nataka kuwa mtu ambaye anajulikana kwa ubora wa kazi nidhamu na uwezo wa kutatua changamoto kwa njia ya busara. Lengo hili linanipeleka kujifunza kila siku kujiendeleza kielimu na kitaalamu na pia kujaribu kuchukua majukumu ya zaidi ili nipate uzoefu.

Kuna mfululizo wa TV ambao, napenda kufuatilia lakini hasa napenda kuangalia habari na burudani. Kwa upande habari, napenda mifireji kama BBC au CNN kwa sababu zinatoa tarifa za dunia, kwa undani na kwa njia ya kweleweka. Napenda kuwona jinsi matukio ya kimataifa yanavioendele na jinsi ya navioweza kwathiri watu. Pia napenda kuangalia mifereji ya burudani, hasa zile zinazotoa filamu na mfululizo wa kusisimua. Wakati muingine napenda kupumzika bada siku ndefu kwa kuangalia mfululizo wa komedi o drama kina nifanya nijisahao na kunifanya niwe na furaha.